Naam mimi ni mtu ambaye ni wa kuamka mapema ninapoamka mapema ama hii wakati huwanaoga ama ama nakimbia kwa muda ama Kwa kilomita karibu kumi kwa hivyo ni mtu wa kuamka mapema ili kukimbia na kufanya ili mawajibiko yangu na kutayarisha watoto waende shulini.

Naam ile kazi ambayo ninayoitamani sana ni ile kasi ya kusimamia wengine Kwani ni kwa sababu unaposimamia watu wengine unakuwa na ile uwezo wakuelewa tabia za watu na ile uwezo wakugundua vyenye unachukua wengine kwa hivyo napenda sana kusimamia watu katika kazi yote ninayoifanya.

Na kile kitu ambacho nafanya mingi mara mingi kwa wikendi ni kuosha nguo zangu ambazo natumia kwa wiki mzima angalau napata ile nafasi hadi ya kuinteract na wale watoto wangu kwa ivo kile ambacho napenda sana kufanya wikendi ni kuosha nguo baada ya kuosha nguo naeza tembea ama niangalie runinga.

Naam ndoto yangu kubwa ni ni endeni angalia ama nipate uwezo wakwenda umarekani na kuangalia vile teknolojia imeendelea ama wamefika aje kiteknolojia kwa sababu umarekani ni nchi ambayo imendelea sana adi kiuchumi kwa ivo hiyo ndiyo ndoto yangu maishani mwangu.

Naam harufu ambayo ninayopenda ni ile harufu ama ile harufu yenye si mbaya ile ambayo ni soft, kwa ivo napenda harufu yenye haina madhara ama ile nyepesi tu wakati unapopumua unajihisi ya kwamba yupo huru kwa ivo hiyo ndio harufu ninayoipenda sana.

Naam nikiwa kule kazini na wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwaandalia labda kinywaji ama na pia nawakaribisha kwa viti kwa hivyo na nawapea ile mafunzo ya kwanza ambayo wanayotakikana kufanya ama kufanikisha kazi ambayo wameandikwa kwa hivyo hiyo ndiyo kazi ninayoifanya.

Na kile kitu ambacho nafanya wakati wa mapumziko kazini ni ile kushika ya simu yangu na kuangalia mahali teknologia imefikia ama ile taarifa ambayo imeingia ama ile taarifa ya hivi mabuzi Kwa hivyo napenda sana kuangalia taarifa ama kujua kini nini imeendelea ama nini ime inventiwa.

Naam sa napenda kulima msituni hii ni kwa sababu napokulima msituni huko ndipo napopata ile chakula yenye ama ile mimea yenye haipatikani kwa shamba kwa hivo msituni napolima angalau unapatana hata na matunda ya msituni ambayo ni tamu kushinda yale ambayo yanapandwa kwa shamba.

Naam kile kitu ambacho nachopenda ni mbwa angalao kwa kuwa napenda umbo hii ni kwa sababu hunisaidia hata katika ulinsi kule nyumbani Kwa hifo napokuwa na mbwa hunisaidia hadi kujikinga ama kujua ya hali kukuwa aje huko nje ama ni hali gani ya ulinsi.

Naam kile kitu ambacho nafanya wakati wa msao wakasi mienge Nin ile kitu ya kufanya na naenda naoga hili kuchisikia ya komba ni board Kwefo kitu ambacho na chufanya wakati wa msongamano wa kasi ni kuoga ili kuchifanya ya kwamba nimerudi katika hili haji ya kawaida Naamu.

Naa mazeosi ya mwili ninayofanya naifanya hata maratatu kwa siku ninapo amka asubuhi na ile mwendo napotoka kazini ama baada ya kuharisha ama kuonyesha watoto wangu ile kazi yenye wanastahili Angalau huwa nafanya mazoeozi ya mwili ili kujikinga na maradhi mbali mbali.

Naam ile tabia ninayoipenda kwa watu wengine ni ile tabia ya utulivu na uaminifu ninapo pata mtu ni mwaminifu kwa hivyo naipenda hiyo tabia sana kuliko tabia zingine Kwa hivyo napendelea sana mtu mwaminifu hata ninapomtuma kitu nina uhakika kwa kuwa hatani hataficha ile kitu yenye nitampea.

Naam, sanaa ambayo ninayoipenda ni ile sanaa ya muziki ninapoweka hii sana ya muziki angalau nitulize mawazo. Kuna ile wakati unayesikia ya kwamba una mawazo mengi sana ama baada ya chache za maisha kwa sababu hua naeka sanaa za muziki na kusikia uh.

Naam hali ya hewa leo imekua ni ya mawingu na ile upepo wa kufutia ambayo umenipurudisha kwa ukweli na nimefaa sile nguo sinyeschoto na atilisti kumekua naka ewa kenye mfuto na ka kusaidia katika mwili Kwa ifo nimependa hali ya hewa ya.

Naam mara mingi yule mwenye na cheza naye ni yule mtoto wangu ama bibi yangu kwa hivo hawa watu wawili ama ile familia yangu Kwa hivo napenda sana kucheza na hii familia kwa sababu angalau hunitolea ile musongamano wa mawazo Kwa hvyo napenda sana kucheza na hawa hunisaidia hata kima wazo kupunguza.

Naamu muda ambayo ninayotumia kuingia mtandaoni katika usiku ni ule muda napotoka kazini ama nimemaliza ile kutayarishia watoto wangu chakula ama pengine nimeoga ile unapata ni kwa idle unapata nimeingia kuangalia tarifa kinachoendele ama kile ambacho kimefumbuliwa.

Naam ile maendeleo ningependa kuona katika jamii yangu ni kuendelea katika kila mtu amechisimamia ama ako na ile uweso wa kuchifanya kila kitu ama ameendelea kibinafsi ako na familia yake ya kupendesa na hakuna ile msongamano wa mawaso katika familia yake Kwa hifo hiyo nidiyo kitu ningependelea sana kuona.

Naam hili kinywaji ninachopenda sana kutumia mnamo wa asubuhi ni chai. Ninapotumia hii kinywaji inaitwa chai Angalau najisikia nipo huru, kwa hivo napenda sana kutumia chai yenye majani Napotumia hii chai hunisaidia hata kujisikia nipo sawa, Nisipo tumia hii unapata ya kwamba nimekuwa mgonjwa.

Naam, nishawahi fanya sana hii kazi ya kujitolea Ninapofanya hii kazi ya kujitolea angalau unasikia ya kwamba umesaidia Sio wewe peke yako, ile kazi ya kujitolea ya kwamba unapata ni ile ya kusaidia maybe mtu amefiwa, Unaenda unaleta hata maji. Kwa hivyo angalau husaidia, uonekane umefanya jambo la kupendeza.

Naam ile mcheso ambayo napenda sana kuchesa ni ile ya mcheso wa soka Napochesa hii mcheso wa soka angarau nipa adamani ama ile kitu cha kupendesa kwa ifo napenda sana kuchesa hii mcheso ya soka Ngarau hunisaidi husaidiya katika kimwili kucheipusha na magonjwa mengine.

Naam vifaa vyangu huwa nasahihisha mara tatu kwa siku Hii ni kwa sababu unaporudia hizi vifaa zangu mara tatu Ili kujiepusha na magonjwa mbali mbali kwa hivyo napenda sana kusafisha vifaa yangu mara tatu kwa siku husaidia sana kujikinga na magonjwa mbali mbali kwa hivyo wakati unaposafisha vifaa vyako.